Ushauri ningempea mtu anayanza kazi ni huu. Kwa mnyenye kevu na tayari kujifunza, usione aibu kuuliza maswali au kukubali kurekebishwa. Fanya kazi kwa bidii, heshimu muda na jiheshimu pamoja na wengine kazi ni. Jenga tabia ya kuwa muaminifu na mchapa kazi, hata kama hakuna anayekuona. Pia jifunze kusimamia pesa zako mapema na kueka akiba. Zaidi ya yote kuwa na subra mafanikio hayaji mara moja lakini bidii na nidhamu hulipa kwa muda.

Kama binadamu, kujitunza kwangu kunaanza na mambo madogo lakini ya msingi, na jitahidi kupata usingizi wakutosha, kula chakula chenye afya na kukunywa majimengi, pia napata muda wakupumzika akili, kusikiliza mziki, kutembea au kuwa kimya kidogo bila simu. Nikihisi kuchoka au kuzidiwa, hujipa ruhusa ya kupunguza kiasi na kuomba msaada. Kujitunza kwangu pia ni kuchagua mipaka mizuri, kuepuka kujilinganisha na wengine na kujikumbusha kuwa kufanya kadri ni wezavyo kunatosha.

Kumbukumbu za utotoni mara nyingi huwa na hisia nzito na raisi kwa wakati mmoja Nakumbuka kucheza nje bila wasiwasi, kucheka kwa vitu vidogo na kufuraiya mda na marafiki au familia bila kufikiria sana kesho Kulikuwa na furaha ya uhuru, kukimbia kubuni michezo na kuota ndoto kubwa Pia kuna kumbu kubu za kujifunza maadili, kueshimu wakubwa, kushiriki na wengine na kukubali makosa Hata changamoto za wakati huo hunikumbusha jinsi zilivyosaidia kunijenga. Kumbukumbu hizo hunipa faraja na kunikumbusha nilikotoka.

Kwa upande wangu hubadilisha au kusasisha vifaa vyangu pale inapobidi si kwa ratiba maalum. Kifaa kikianza kunisumbua kama kuwa polepole betri kuchoka au kushindwa kuendana na kazi zangu za kila siku ndipo nafikiria kubadilisha kama bado kinafanya kazi vizuri huwa nakitunza tu na kuendelea nacho hata kama ni chamiaka kadhaa sijapenda kubadilisha vitu ambavyo bado vinafaa.

Mchana mara nyingi napenda kula chakula raisi lakini kinacho shiba, mara nyingi ni ugali na mboga kama sukumawiki au cabbage wakati mwingine nakiambatanisha na maharagwe, dengu au mayai, kama ninamuda zaidi au niko nje naweza kula wali na maharagwe au wali na kuku, napendelea chakula cha nyumbani kwa sababu kinanitosha na kinanifanya nijisikie vizuri mchana wote.

Kazi ya nyumbani ninayoi chukia zaidi ni kufuwa nguo nyingi kwa mkono. Inachosha mwili hasa baada ya siku ndefu ya kazi. Mashuka na taulo hua nzito, zinaitaji majimegi na sabuni ya kutosha. Ukikosea kuzikamua, huka huka polepole au kunuka. Pia huchukua muda mwingi ambao ningependa kutumia kupumzika au kufanya mambo mengine. Ingawa ni inafanya kwa sababu nilazima, hua sifurahii kabisa. Nikipewa nafasi ningependelea mashine ya kuvulia au msaada ili kupunguza kazi hii ya kuchosha na kunipa nafasi ya kuokoa nguvu mda na hali nzuri ya hisia kila siku nyumbani ili nisijisikie kuchoka sana ni naporudi jioni baada ya majukumu mengine mengi basi.

Ningesema napendelea kukua na ndevu, ndevu zinaongeza mtindo na zinaonyesha mtu kuwa na sura tofauti, zinahisia ya heshima kidogo na zinaweza kufanya uso uonekane wenye tabia na uzoefu Lakini pia, wakati mwingine ni vizuri kunyoa ili kuwa na usafi au mabadiliko mapya hasa majira ya joto au wakati unataka sura safi Kwa hivyo, kwa kawaida, ningechagua kuacha ndevu kidogo ili zitunzwe vizuri na zionekane zikiwa safi badala ya kuzikata kabisa.

Kama binadamu, jambo linaloweza kunichukiza ni ukosefu wa heshima na uaminifu. Kwa mfano, watu wanaokisia vitu bila kujua ukweli au kudanganya kwa manufaa yao binafsi bila kujali wengine, inaweza kuleta hasira au kuchosha. Pia, tabia ya kukosa huruma au kutowajibika kwa maneno na matendo, inaweza kuwa changamoto sana, hasa wakati unategemea mtu fulani kufanya kitu au kuwa muaminifu.

Kama binadamu, mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni riadha hasa mbio za mita mia moja. Napenda mchezo huu kwa sababu ni mfupi lakini umejaa msisimko mkubwa. Ndani ya sekunde chache tu, unaona nguvu, kasi, nidhamu na maandalizi ya miaka mingi yakiamua mshindi. Kila mwanariadha huingia akiwa na presha kubwa na kosa dogo tu linaweza kukuondoa kwenye medali. Pia napenda jinsi mbio hizi zinavyounganisha dunia, watu wa mataifa tofauti hushangilia pamoja bila kujali tofauti zao. Ushindani ni mkali lakini heshima katia wanariadha huonekana wazi jambo linalolifanya olimpiki iwe ya kipekee.

Mimi binafsi ningesema napendelea kitanda kizuri chenye starehe. Kitanda kigumu sana kinaweza kufanya usingizi usiwe mzuri, mgongo unaweza kuumika au mtu asikuwe na nafasi ya kupumzika vizuri. Kitanda kizuri kinasaidia mwili kupumzika kikamilifu, huku pia kukuwezesha kuamka ukiwa na nguvu na tayari kwa siku. Lakini pia kidogo cha mgumu katika kitanda kizuri si kibaya husaidia mgongo usiwe ukiwa umesogea sana kwenye kitanda jambo ambalo baadhi ya wataalamu wanapendekeza.

Kuwapokea wafanyi kazi wapya ni hatua muhimu sana kwa kila shirika kwani ina athiri jinsi wanavyo hisi, jinsi wanavyo weza kuendana na timu na ufanisi wao wakazi. Kwanza, ni vizuri kuwa na ukaribisho wa moja kwa moja kwa maeneo na tabasamu, ukiruhusu wafanyikazi wapya kujitambulisha na kujua ba jina ya wenzake. Pili, elezea kwa ufupi historia ya kampuni, madili yake na utabaduni wa kazi ili waweze kuelewa mazingira mapya wanayo wasili Tatu, toa maelezo ya wazi ya majukumu na matarajio ili wafanyikazi wapya wasiwe na mkanganyiko ni muhimu pia kuwatabulisha kwa timu nzima na kuanzisha mtu wakua menta au badi anaye wasaidia kwa wiki za muanzo wafanyi kazi wapya wanapokuwa na mtu wa kuuliza maswali wanajisikia salama na wanaanza kufanya kazi haraka, pia panga mafunzo ya kimsingi kuhusu teknolojia mfumo wa kazi au taratibu muhimu za kampuni. Baada ya wiki moja au mbili, fanya ukaguzi wa jinsi wanavyo jisikia na changamato wanazo kutana nazo ili kuhakikisha msaada unaendelea unapatikana.

Kama binadamu anavyo fikiria, kampuni nyingi za teknolojia zinasifa nzuri kulingana na thamani, ubunwifu na usalama wa watumiaji. Kati ya hizo, Google ni kampuni ya teknolojia ninayo iamini kwa sababu inachangia sana katika ufumbuzi, elimu na upatikanaji wa tarifa. Search ingine yao ni kiini cha ilimu ya kidigitali na bithaa kama Gmail, Google Drive na Google Maps zinaraisisha maisha ya kila siku. Pia Google inaonyesha jitihada za usalama na faraga ingawa kila kampuni kubwa inakubaliwa na changamoto. Ubunifu wake unaendelea na miradi kama AI, sayansi ya data na teknolojia ya anga Google Earth wa myo. Kwa hiyo, ninamini si kwa sababu ni kubwa peke bali kwa ufanisi, ufumbuzi na atari chanya kwa jamii ya kijiditari.

Kuanza mradi mpya wakazi ni hatua ya kusisimua lakini pia inahitaji mpangilio makindi ili uwe na mafanikio Kwanza fafanua thana ya mradi jua lengo kuu tatizo unalotaka kutatua na matokeo unayotayarajia Hii ni msingi wakila mradi Pili fanya utafiti angalia kama wazo limejaribiwa hapo awali, changamoto zinazoweza kujitokeza na niraslimali gani zinaitajika Tatu, unda mpango wakazi, gawanisha hatua ndogo ndogo, weka vipa umbele na tengeneza ratba ya muda Hii inasaidia kuthibiti mradi bila kuonekana kuwa mzito Nne, tambua raslimali na timu, ninani atakaye husika, nivifaa gani vinaitajika na bajeti nikiasigani kinahitajika Pia, eleza majukumu wazi kwa kila mshiriki ilikuepuka mkanganyiko Tano, anza hatua ya utekelezaji, fanya kazi kwa hatua ndogo, pima maendeleo kila hatua na rekebisha mpango kadri inavyohitajika. Mwisho, fanya thamani na maono, angalia ni nini kimefanikiwa changamato zilizo jitokeza na fundisho za mradi huu ili kuboresha miradi ya baadae.

Tunda langa laum kupendeza ni tunda la zabibu, sababu ni nyingi, kwanza zabibu ni tamu na laini, rahisi kuliwa moja kwa moja au kutumika kwenye juisi, saladi au hata keki Pili zina afya, zina vitamini C na zinasaidia afya ya moyo na akili Tatu, zinatofauti za ladha na rangi, kuna nyekundu, kijani, nyeusi na kila moja inatoa mtindo na ladha tofauti, jambo linalofanya zisichoke kula. Zaidi ya hayo, zabibu zina urahisi wa kuchanganya na vyakula vingine na zinafaa kwa kila msimu. Pia zabibu hutoa hisia za furaha na utulivu, hasa unapokula kama snack au unaposhiriki na marafiki na familia. Kwa hivo, zabibu si tunda la ladha tamu, bali pia tunda lenye afya, rahisi na lilalofanya mtu ajisikia vizuri.

Kuunda uhusiano mzuri na wafanyikazi ni msingi wa mafanikio ya pamoja. Kwanza, ninaweka uwazi na heshima kama kielelezo cha msingi. Hii inamanisha kuwasikiliza kwa makini, kuheshimu mawazo yao na kushirikiana bila upendeleo au ubaguzi. Pili, ninaweka mawasiliano ya mara kwa mara kama mikutano midogo, mazungumzo ya kirafiki na ujumbe wa kuthibitisha maendeleo ili wafanyikazi wahisi kuwa sehemu ya timu na kusikiza kuwa maoni yao ni muhimu. Tatu, kuheshimiana na kuaminiwa ni muhimu. Kuwasilisha majukumu wazi na kuwapa nafasi ya kufanya maamuzi kwa uwezo wao huimarisha motisha na uwajibikaji. Nne, ninaangalia kusherehekea mafanikio na kushugulikia changamoto kwa pamoja. Hii inajenga ushirikiano na kuondoa hofu ya kushindwa. Mwisho, ninaweka mtindo wa msaada endelevu na upatikanaji kuwa mtu wa kusaidia wafanyikazi wapate msaada wanapoitaji, unajenga imani na uhusiano wakudumu. Kwa kifupi, uhusiano wangu na wafanyikazi unalenga heshima, mawasiliano, imani, ushirikiano na msaada endelevu ili timu iwe na mutisha yenye mshikamano na yenye ufanisi wapamoja.

Ndoto yangu kubwa ni kuunda tofauti chanya kwa maisha ya watu wengi kupitia ufahamu wa na marifa. Hii nawezekana kuonekana kama kuwa na uwezo wakusaidia watu kufanya maamuzi bora, kufikia malengo yao na kupata ufahamu wakina wachangamoto wanazo kabiliana nazo. Ndoto hii kubwa haimanishi kuwa ni mafanikio binafsi tu bali ni kuunda atari ya kijamii na kiakili kama kusaidia watu kuwa bora zaidi, kueneza elimu au kufanya maisha ya kila siku kuwa raisi na enye maana. Kwa pande mwingine, ndoto hii kubwa pia inausiana na uvumbuzi na maendeleo endelevu kuwana teknolojia, elimu na mbinu za kibinadamu zikiunganishwa kwa njia ambayo zinaboresha maisha ya kila mtu. Kwa kifupi, ndoto yangu kubwa ni kuwa sehemu ya mabadiliko chanya, kuunganisha watu na maarifa na kuwacha alama ya kudumu kwa jamii.

Ndio, napenda chakula kitamu sana na sipendi kula kwa sababu ya njaa tu, bali pia kwa sababu ya furaha na uzoefu na kukuja pamoja na chakula chenye ladha nzuri. Chakula kitamu kinapo wasilishwa kwa namna mzuri, chenye harufu nzuri, rangi ya kuvutia na ladha inayo kubalika, hufanya kila mlo uwe tukiola kufurahia. Napenda kuona viungo vikichanganyika kwa uwiano mzuri kama mchuuzi usiozidi, chumvi na pilipili kwa kiwango kinachofaa na viungo vina viongeza ladha bila kuipoteza chakula asili. Zaidi ya ladha, chakula kitamu uleta hisia za pamoja. Kula na familia au marafiki, kunafanya chakula kuwa zaidi ya lishe, kuwa ni tukio la kushirikiana, kubadilisha na hadithi na kujenga uhusiano. Hata wakati wa mapumziko ya kazi, mlo mzuri unaongeza motsha na furaha. Pia chakula kitamu hutoa kuridhika kwa akili na mwili kwa sababu harufu na ladha vina chochea hisia nzuri na mwili unafurahia viritubisho vinavyo patikana. Kwa hivo, si chakula pekee kilicho na tamani, bali pia ni uzoefu wa kitamaduni, furaha na mshikamano wa kijamii, jambo ambalo linafanya chakula kitamu kuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu.

Ndiyo, kama binadamu, ningesema kuwa napenda kutoa sadaka au mchango, pale ninapoweza. Si kwa sababu ni lazima, bali kwa sababu inajifanya mtu ajisikie vizuri na kuridhika, kujua unasaidia wengine wenye mahitaji. Wakati mwingine mchango unaweza kuwa wa kifedha, lakini pia unaweza kuwa wa muda au ujuzi, kama kusaidia mtu kujifunza kitu kipya, kushiriki talanta zako au kusaidia kazi za kijamii. Kutoa sadaka pia ufanya mtu ajisikia kuheshimiwa na kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto zinazo wakumba wengine Wakati mtu anaona mchango wake unasaidia mtu wa jamii, hujenga furaha ya ndani na hufanya mtu ashukuru zaidi Pia hii ni njia ya kuendeleza mshikamano wa kijamii na kusaidiana, na sio mara zote inahesabiwa kama kifedha pekee Kwa maneno mengine, kama binadamu, ningesema kuwa kutoa mchango ni kitendo cha moyo na huruma, kinachoongeza thamani ya maisha, kinakusudia kushirikiana na wengine, na huleta furaha ya kweli situ kwa mpokeaji, bali pia kwa mtoaji.

Ndiyo, napenda kulima bustani na ningesema nishughuli inayotoa utulivu na furaha ya kipeke. Kulima bustani hunifanya nijisikie karibu na asili, hasa unapopanda mbegu, ndogo na baadae kuona zikimea, zikakuwa na hatimaye kuzaa matunda au maua. Kuna kuridhika fulani unachopata, unapojua, umechangia kitu kwa mikono yako mwenyewe, kwanzia kuandaa udongo, kupanda, kumwagilia, hadi kutunza mimea kila siku. Bustani pia hunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo kwa sababu muda ninao tumia nikiwa nje niki hudumia mimea hunipa nafasi ya kutulia na kufirikiria kwa utulivu. Zaidi ya hapo kulima bustani hunifundisha uvumilivu kwa sababu mimea hukua kwa wakati wake si kwa haraka. Pia ni njia mzuri ya kupata chakula safi na salama hasa mboga au matunda unayo yajua yame pandwa bila madhara.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwanjia zinazofanya mwili na akili nipate utulivu kamili. Kwanza, napenda kuondoa msongo wa mawazo kwa kukaa kimya au kumskiliza mziki tulivu au kusoma kitabu kizuri kinachopumzisha akili. Hii hufanya akili pumzike kutoka msongo wa kazi, mikutano au mawazo ya kila siku. Pili, napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo, hatuwa chache au stretching husaidia kupunguza uchovu wa mwili na huongeza mzunguko wa damu jambo linalofanya mtuajisikie vizuri zaidi. Baada ya hapo, napendelea chakulacha jioni kilichopi kwa vizuri au kinywaji kinacho pendeza, kinacho ongeza furaha na kurithika. Tatu, mara nyingine napumzika kwa kufanya shughuli za burudani kama kutazama cinema, kucheka na familia umarafiki au hata kufikiria mipango ya siku zijazo kwa utulivu. Mwisho, napumzika kwa kwakikisha ni nalala vizuri kila mtu anaitaji usingizi wakutosha ili kuamuka akiwa nanguvu mpia. Kwa kifupi, njia ya kupumzika baada ya siku ndefu ni mchanganyiko wa utulivu waa kili, harakati za mwili, chakula kinachorithisha, burudani na usingizi mzuri ili kujianda kwa siku inayofuata kwanguvu na motisha mpya.

Wakati wa wasi wasi napendelea kutumia mbinu mbalimbali ambazo husaidia kuthibiti hisia na akili. Kwanza, napumua kwa kina na taratibu za kupumua polepole, kupumua kwa ndani kwa sekunde chache na kutoa hewa kwa utulivu, husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kugawanya hisia chanya na hasi. Pili, napenda kufikiria kwa utaratibu, kubadilisha mawazo yasio na faida na kuelekeza akili kwenye tatizo halisi au suluhisho zinazowezekana. Hii husaidia kuondoa hofu isio ya lazima na kuchukua hatua za busara baada ya kujisukuma. Tatu, mara nyingine hufanya mazoezi madogo au kutembea, hatua hizi husaidia kuachilia stress ya mwili na akili, kuongeza mzunguko wa damu na kuleta hisia za utulivu. Nne, napenda kusimulia hisia zangu kwa mtu ninaye mwamini au kuandika mawazo yangu kwenye karatasi. Hii husaidia kutoa mzigo wa ndani na kuona tatizo kwa uzawazi zaidi. Mwisho, mara nyingine napumzika kwa shughuli za burudani au hobi zenye furaha. Kama kusoma, muziki au bustani, hii hutoa hisia chanya na kupunguza wasiwasi. Mbinu yangu wakati wa wasiwasi ni mchanganyiko wa kupumua kwa utulivu, kupanga mawazo kwa uwazi, kutumia mwili kuachilia stress, kuzunguka na kuandika hisia na kushiriki katika burudani au shughuli zenye furaha ili akili na mwili, vipate utulivu na mtu aweze kutekeleza maamuzi kwa akili safi.

Ningesema mafanikio yangu kazini yamekuja kwa mchanganyiko wa kujifunza kushirikiana na timu na kufanikisha malengo makubwa moja ya mafanikio nilio jivunia ni kukamilisha miradi ya changamoto ndani ya muda uliopangwa bila kupoteza ubora wakazi Hii ili nifanya nijisikie kuwa na ufanisi na hutoa mfano mzuri kwa wenzangu Pili, nimeridhika kuona maoni yangu na mawazo yangu yakiwekwa kwatika maamuzi ya timu, jambo lililo ongeza hisia na mshikamano na kuchangia matokeo chanya. Pia, kufanikisha kushirikisha wanzangu katika kazi na kuona wanapopata maendeleo ni mafanikio makubwa kwa sababu kazi bora si tu matokeo ya mtu mmoja bali ni matokeo ya ushirikiano mzuri. Zaidi ya hapo, mafanikio yangu pia yanahusiana na kujifunza kutoka kwa changamoto Kila tatizo lililo tokea, limekua fursa ya kujifunza mbinu mpya kuongeza ujuzi wangu na kuwa na mtazamo bora wa kutatua matatizo yanayo jitokeza.

Ningesema kuwa napenda kusikiliza muziki unaochanganya utulivu na hisia chanya, lakini mara nyingi napenda muziki wa jazzi, rnb, na chill pop, sababu hii ni kuwa muziki huu unasaidia kupumzika, kuongeza umakini wakati wa kufanya kazi na pia kuunda hisia nzuri. Wakati mwingine, napenda pia muziki wa hip-hop au afrobeats unapokuwa na nguvu kwa sababu hutoa motisha, kuamsha nishati na kufanya mtu ajisikie mzima. Muziki ninaosikiliza mara nyingi, si tu kwa furaha, bali pia ni njia ya kuondoa msongo wa mawazo, kuunda mazingira mazuri na kushiriki hisia zangu na wengine pale inapowezekana. Nyimbo zinazoongeza fikra au zenye maneno yenye maana mara nyingi hufanya nishike mawazo mazuri wakati zile za midundo thabiti hufanya nishike nishati au motisha ya kufanya kazi.

Ndio, napenda kuvaa kofia hasa kwa sababu zina mtindo na matumizi kwa pamoja. Kofia hunisaidia kujikinga na jua au baridi, lakini pia huongeza muonekano na kuonyesha ladha ya mtu katika mavazi. Wakati mwingine, napendelea kofia ya kawaida kama kipu kwa shughuli za nje au matembezi na wakati mwingine kofia rasmi zaidi napofa na mavazi fulani. Zaidi ya hilo, kofia hunipa hisia ya kujiamini na urahisi hasa siku ambazo hutaki kufikiria sana kuhusu mwonekano. Pia, zinaweza kuwa njia ya kujieleza kwa sababu aina na rangi ya kofia mara nyingi huonyesha hali ya mtu au mtindo unaoupenda. Kwa kifupi, napenda kuvaa kofia kwa sababu ni rahisi, zinafaa kwa hali tofauti na huongeza mvuto wa mavazi bila juhudi nyingi.